Mimi na shuurikia wateja wangu kwa kuwajari, kwa kuwapa huduma nzuri na kwa kuwasikiliza. Kwa sababu unapomsikiliza mteja, unaeza kujua anataka nini na unawezaje kumsaidia. Kwao mara nyingi, mimi na wateja wangu nawashurikia kwa kuwasikiliza, kwa umakini na kuwapa huduma bora.

Napenda hesabu kuliko vitu vyote kuliko masomo yote mimi ni msichana ambaye nimebarikiwa na mwenyezi mungu kujua hesabu. Napenda sana hesabu na hesabu ndo somo langu ambalo linanifanya napata ujasiri katika mtihani.

Wikendi yangu mimi kwa kweli ni ngumu kwa sababu sina mtu msaidizi wa nyumbani. Kwa hivo mara nyingi, wikendi yangu naitumia kwa ajili ya kufanya kazi za nyumbani na manisha kufua nguo za wiki nzima, kuosha vyombo, kufanya usafi wa nyumbani na pia kwa ajili ya kupumzika.

Mimi napenda sana kuogelea lakini kwa bahati mbaya sijajifunza kuogelea. Kwahiyo mara nyingi nikiendaga naenda tu kuchezea maji kwenye zile, kwenye zile swimming pools za kuogelea. Kwahiyo napenda kuogelea lakini sijajua ila nitajifunza.

Mimi mara nyingi nikiwa na mgogoro na mtu napenda nikae kimya kwa sababu ukikaa kimya huwa unaepusha vitu vibaya, kugombana, kudharauliana na inaweza ikasaidia pia kupunguza zile jazba watu ambazo wanakuwa nazo kuliko kuongea.

Napendq sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu nikifanya kazi nyumbani na pia napata muda kufanya kazi nyingine za kawaida. Kwa hivyo mara nyingi napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna utulivu pia inanipunguzia garama.

Kitendo cha wema ambacho mimi nisha kifanya, kimoja wapo ni kununulia watu simu. Nimenua simu kama nne au tano, ambazo zote nimezitumia kuzigawa kwa watu. Kwa hicho ni kitendo cha wma, kwa sababu niliona hawana simu, nikawasaidia.